Kwa kawaida, ninaangalia au kungoja barua pepe mara kadhaa kwa siku, kulingana na umuhimu wa ujumbe. Kwa mfano, asubuhi, naangalia barua pepe kabla ya kuanza shughuli za siku, mchana kuangalia kama kuna ujumbe wa kazi, masomo au taarifa muhimu. Jioni kupitia tena barua pepe na kujibu zile ambazo hazikujibiwa mapema. Kwa siku ninaweza kuwa mara tatu au tano au zaidi kama nina kazi nyingi. Hii kusaidia kuepuka kosa taarifa muhimu, kujibu ujumbe kwa wakati na kupanga kazi kwa mda mzuri. Atahivyo, si vizuri kuangalia barua pepe kila dakia kwa sababu inaweza kusababisha kupoteza muda. Au msongo wa mawazo ni bora kuwa na ratiba maalum ya kuzikagua.

Ninapokaribia muda wa mwisho au deadline huwa najishugulikia kwa umakini na mpangilio mzuri ili kuepuka msongo wa mawazo. Naeleza kwa kina hivi kwanza napanga kazi mapema, mara tu ninapopata kazi au jukumu Ninaandika kile kinachotakiwa kufanyika au kugawanya kazi katika hatua ndogo ndogo Hii hunisaidia kuona kazi ikiwa rahisi badala ya kuonekana kubwa sana Pili, ninaweka ratiba ya muda Najipanga saa au siku maalum ya kufanya kazi Kila sehemu ya kazi na kujaribu kumaliza kazi Kabla ya siku ya mwisho ili nipate muda wa kukagua na kurekebisha makosa Tatu, natatua natoa kipaumbele kwa kazi muhimu, kama nina majukumu mengi, naanza na yale yalio na muda mfupi, na mwisho na wenye umuhimu zaidi. Nne, naepuka usumbufu, ninafanya kazi, inayohitaji umakini, napunguza matumizi ya simu, mitandao ya jamii na mazungomzo yasiyo ya lazima. Mwisho, najipa motisha na kupumzika kwa kiasi, nikimaliza sehemu fulani ya kazi, najipa mapumziko mafupi ili kuendelea nikiwa na nguvu na umakini.

Napendelea zaidi kuvaa ndivu hii kwa sababu ndevu haileti madhara ya kiafya kama vile kunywa pombe kupita kiasi ndevu inaweza kuongeza mwonekano wa mtu na kujiamini kuonyesha utambulishwa au mtindo binafsi kuonekana kama ishara ya ukomavu kwa baadhi ya watu Kwa upande mwingine kunywa pombe kunaweza kusababisha madhara ya kiafya Endapo kutafanywa kupita kiasi kunywa pia kutanifanya nionekane vibaya Kunaadhiri maamuzi na tabia ya mtu inanifanya nijihisi nisiyestahili kwa hivo maoni yangu kuvaa ndevu ni chaguo bora zaidi kwa sababu ni jambo la asili halina madhara makubwa linaweza kudhibitiwa kwa urahisi kulingana na mapendeleo ya mtu. Naweza kunyolewa wakati wowote nitakapo, lakini napendelea kuvaa ndivu.

Kama mimi binafsi, siwezi kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu sina picha za binafsi. Mimi hupendelea kuweka picha zangu mtandaoni ila si kwa kila wakati. Kueka picha mtandaoni ni uamuzi wa kibinafsi. Ninapenda sana. Faida za kueka picha mtandaoni ni kama kuwasiliana na marafiki na familia kwa urahisi. Kushiriki kumbukumbu muhimu kama sherehe na mafanikio, kujenga taswira binafsi au ya kazi hasa kwa wanablogi na wafanya biashara tahadhari au hasara ya kuweka picha mtandaoni ni hatari ya faraga kuvunjwa picha zinaweza kutumiwa vibaya bila ruhusa. Inaweza kusababisha hukumu au shinikizo la kijamii. Kwa hivyo, ni vyema kuweka picha chache zenye staha, kurekebisha settings na kuepuka picha zinazoonyesha taarifa nyeti. Kwa kifupi, kuweka picha mtandaoni si lazima bali ni swala la busara na mipaka ya binafsi.

Timu ya michezo ninaifuatilia zaidi ni Arsenal FC Ninaifuatilia Arsenal kwa sababu kadha ina historia ndefu na mashabiki wengi jambo linaloifanya iwe timu yenye utambulisho mkubwa duniani Pili mtindo wao wa uchezaji unapendelea pasi fupi nidhamu na ushirikiano wa timu jambo linalo nivutia kutazama Arsenali huweka mkazo kwa kuendeleza vipaji ya vijana Jambo linaloonyesha uwekezaji wa muda mrefu badala ya matokeo ya haraka Pia, ninapenda moyo wakupambana wa timu hata unapokutana na changamoto au shindani mkali kufuatilia arsenali kumenipa, burudani na msisimko, hasa siku za mechi nafasi ya kujifunza kuhusu kazi ya timu, subira na matumaini, muda wakuzungumza na marafiki wanaopenda soka. Kwa ujumla, arsenali ni timu ninayoifuata kwa karibu kwa sababu ya historia yake, falsafa za uchezaji na mafunzo ya maisha yanayotokana na kushinda au kushindwa.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni siku yangu ya kuzaliwa. Siku ya kuzaliwa ni ya kipekee kwa sababu, inanifanya nitaka niyatafakari maisha yangu, kutazama nilipo toka, nilipo sasa na malengo niliojiwekea. Ni siku ya kushukuru Mungu kwa uhai, afya na baraka nilizopata mwaka mzima. Inanipa motisha mpya ya kujirekebisha pale nilipokosea na kujipanga upya kwa mwaka unaofuata. Pia, ni wakati wa kuwa pamoja na familia na marafiki kushiriki furaha, vicheko na upendo. Katika siku hiyo mara nyingi, huwa napokea pongezi za salamu za kheri. Jambo linalonifanya nijisikie kupendwa na kudhaminiwa. Naweza pia, kujizawadia kitu kidogo au kujipa muda wa kupumuzika na kufurahia maisha. Kwa ujumla, siku ya kuzaliwa ni tukio muhimu kwa sababu linanikumbusha zamani ya maisha, muda na watu walionizunguka. Naipenda sana siku yangu ya kuzaliwa na ni siku yenye kumbukumbu na yenye maana sana katika maisha yangu.

Baada ya mchana kuisha, huwa ninafuata utaratibu wa jioni unaonisaidia kupumzika na kujiandaa kwa siku inayofuata. Baada ya kazi au masomo, kawaida mimi huanza kwa kupumzika kidogo labda kwa kuoga au kubadilisha mavazi ili kuondoa uchovu wa siku. Wakati huu unanisaidia kubadili mawazo kutoka kazi kuenda nyumbani Kipindi cha jioni takriban saa sita na nusu adi saa saba na nusu jioni huu ni wakati wa kula chakula cha jioni na familia au peke yangu Mara nyingi napenda kula chakula chepesi na chenye afya ili nihisi uzito Nisihisi uzito kabla ya kulala shughli za jioni baada ya kula napenda kusoma kitabu au kupitia masomo kusikiliza mziki na kupangilia kipindi kifupi cha burudani kuzungumuza na marafiki mda wa kuanzia saa tatu hadi nne usiku Hapa ndipo ninapunguza shughli naanza acha kutumia simu sana nazima televisheni na kujaribu kutuliza mawazo Wakati mwingine natafakari au kuomba kabla ya kulala Napanga mavazi au kazi ya siku inayofuata Nasafisha meno na kuoga ikiwa ni lazima Nahakikisha mazingira ya kulala ni tulivu kulala kwa kawaida nalala kuanzia saa nne usiku hadi saa tano usiku Nikihakikisha napata usingizi wa kutosha ili kuamka nikiwa na nguvu.

Napenda kutazama burudani na mchezo mbalimbali lakini soka ndilo ni nalopenda zaidi mchezo hunipa burudani msisimuko na hata mafunzo katika maisha soka ndio mchezo naopenda zaidi ntaeleza hivi napenda kutazama soka kwa sababu lina ushindani mbinu ya mshikamano wa timu mechi kubwa kama ligi kuu, ligi ya mabingwa na mashindano ya kimataifa inanifanya nihisi msisimuko mkubwa. Kutazama soka kuna nifundisha subira, nidhamu na kufanya kazi kwa pamoja. Ya pili, riadha. Napenda kutazama riadha asa mbio unanivuta kuona uvumilivu kasi na nidhamu ya wanariadha. Mashindano makubwa kama olimpiki yananipa motisha ya kujituma katika malengo yangu Pira wakikapu, mchezo huu unakasi na mbinu nyingi napenda kuona maamuzi ya haraka na uchezaji wa akili na wachezaji Faida ya kutazama michezo ni kama vile inasaidia kupumzisha akili baada ya kazi na masomo Inaleta karibu marafiki na familia kupitia mijadala na inaongeza hamasa na furaha.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano na mara nyingi kufanya kazi vizuri zaidi kuliko katika maandishi peke yake. Faide ya kutomea video ni kama vile, kufanya mawasiliano ya moja kwa moja, video inaruhusu kuona uso, ishara za mwili na hisia, jambo linalosaidia kuelewa ujumbe vizuri zaidi. Pili, kwasiliana kwa ufanisi, watu wanaweza kuelewa ujumbe kwa urahisi kuliko baruapepe na maandishi ya kawaida, kushiriki mafunzo au tarifa. Video ni bora katika kufundisha kitu kipia kwani unaweza kuona hatua kwa hatua na kuelewa kwa haraka. Mfumo wa kutumia video ni kama vile Zoom, Google Meet, Teams, WhatsApp, video Call, kulingana na mahitaji. Pia kutumia video fupi kwa kushirikiana na maelezo salamu na tarifa ni muhimu njia ninaetumia kwa mawasiliano ya kikazi au masomo video ufanya mazungumzo kuwa ya moja kwa moja na inyemana zaidi Kwa familia au marafiki video inarahisisha kushirikiana na furaha hisia hasaa wakati wa sherehe na siku ya kuzaliwa.